Mimi hushughulikia wateja kwa ufasaha sana. Kwa mfano nikiwa kazini, wateja lazima niwashughulikie vizuri. Wanapoagiza kitu ama wanapouliza swali lolote. Mimi huwashughulikia kwa ufasaha sana. Kwani nawahitaji leo ama kesho. Kwani nahitaji wateja kila siku kazini.

Naam nimewahi kushiriki mashindano kwa mfano nikiwa shughulini nilishiriki sana mashindano ya mchezo wa riadha ni ambako tulikuwa tukicheza kwenye uwanja na kukimbia sana ili uibuke mshindi. Nilibuka mshindi na kupewa zawadi tofauti tofauti kama baiskeli, mwavuli na vitabu vya kusoma na pia cheti tofauti tofauti katika uwanjani nilipewa kwani mara mingi niliibuka nambari moja au nambari mbili.

Naam nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Kwa mfano tulipo kuwa shuleni sisi katika darasa la nane tuli itishwa shilingi thelatini ili kuenda katika maonyesho ya sanaa. Na ambako kwa mfano nilipata mtu mmoja ambaye alikuwa anaoneshana akichoma karatasi ambayo badae iligeuka kuwa shilingi hamsini.

Tabia inayochukiza ya watu ni kwa mfano watu jinsi wanavyoharibu mazingira ambayo ni kitu wamekizoea kabisa kwa mfano mtu anapomaliza kukula peremende ama anapomaliza na karatasi yoyote na kuitupa chini hiyo tabia hunichukiza sana na kuhisi vibaya mimi huenda na kwa huyo mtu na kumuambia tendo analolifanya si tendo mzuri ama anapokuwa mbaya au kuwa mkali kwangu mimi huchukua hiyo karatasi nakuenda na kuichoma.